Naam hile chumba ambacho napenda kule nyumbani hile chumba ambacho napopumzika ama napotoka kazini napata hile risk yangu ya kupumusika ama kule ambapo tunaita bedroom Hii chumba naipenda kwa sababu napata hile utulivu hakuna hile sauti ya kunisumbua ambapo nataka kulala.

Naam kile chumba changu cha kulala Nimepaka ile rangi ya white kwa sababu rangi nyeupe huvutia sana hata wakati unapolala unasikia yu huru na kuna ile kichanda ya rangi ya white nayo hunisaidia sana napolala.